Mwezi ambao mimi huwa naipenda sana ni ya disemba. Napenda hu mwezi kwa sababu ni ya ile vibe ya kila msee hukuwaga nayo ya sherehe. Hata kama mfuko imetoboka, kila msee anakuaga na furaha fulani hivi, huku unapata kila mse anaenda ushago kusherehekea na familia. Pia napenda disemba kwa sababu, hapa Nairobi kuna kuaga na utulivi fulani hivi mzuri sana. Hakuna ile jam, zile kelele nyingi za Nairobi, Kuna kuwa na utulivi fulani hivi na hewa inakuwaga safi kidogo. Inakuwaga ile time ya kurelax. Kutulia na mbogi tukikula nyama choma.

Manze, mimi barua pepe huwa inakuja wakati wowote. Hata nikiwa nafanya kazi, barua pepe huwa zinakuja. Ninatumia Whatsappu, Facebook, ama hata meseji ya kawaida. Lakini wakati mwingine wakati nafanya kazi, mimi huwa nafunga simu naeka kando ili zisiweze kunidistract wakati nafanya kazi.

Manze mi kama msee wa mtaa Mi hupenda kukeep up na the current affairs. Teknolojia ya mpya ndio kila kitu kwangu. Huku Nairobi kila siku kunakuaga na story mpya mpya ambapo unapata kuna mambo ya kama AI. Vitu kama gadgets mpya kalikali ambazo zimetokea na ma apps mpya mpya zenye ziko na kazi za machapaa Mi hupenda kukaa mbele ya radar kukiwa na story yoyote mpya mpya. Teknolojia ikitumika vizuri huwa inasaidia kurahisisha mambo na kufanya kazi kwa haraka ili usipoteze mda.

Manze, mi kuna mahali tofauti mi hupenda kuenda kutembea. Mahali pa kwanza ni Karura Forest. Napenda kwa sababu ya hewa safi yenye inakuwanga huko. Yenye ukienda huko kupiga hata tizi. Kuna hewa yenye unaivuta yenye ni safi yenye inarefresh akili. Na pia, huwa napenda kuondokea makelele nyingi za jiji. Ya pili napenda kuenda window shopping kule Westland ama CBD. Hata kama sina pesa. Mi huwa nafurahia tu kufanya window shopping. Kwa ma supermarket kama Sarit center ama Village market, hii inanipatianga motisha ya kutaka kutafuta pesa ili niende nikafanye shopping kule halafu usisahau national park pia napenda kuenda kutembea huko.